Naam, mie napenda kulala mapema na kuamka kabla jua halijachomoza. Naam, mie napenda kulala takriban saa tatu na nusu napenda kuwa niwe nishalala, nishapumzisha kichwa naye, kabla ya jogoo kuwika, saa kumi na moja nishaamka naam.

Malengo ya kila mwezi mimi huweka nina ratiba huwa napanga najua hii mwezi huu nataka kununua gari mwezi huu nafaa kufanya hii mwezi huu nafaa kufanya hivi na hivi na hivi kuna ratiba ambayo huwa ninao wa kila mwezi sasa mimi hukuja, mimi huja kila wakati kuangalia najua ni nini sijakifanya ni nini sijakifanya nafaa kufanya nini hapa ni nini kitafanya nisifanye Naam.

Naam, n njia ambayo nayotumia kupumzika kwanza, jambo ambalo huwa inafanya nitulie ni wakati sipo kazini ama sina jambo la kufanya huo ndio wakati unapata na nahisi nimepumzika na nimetulia wakati nimetulia huwa, naenda kufanya mazoezi naenda kufanya mazoezi, kuinua vyuma kama si vyuma huwa na lala Naam. So, kwa hivyo, nilijifunza njia hii nilipo kuwa miaka kumi na saba miaka kumi na saba ndipo nilipojifunza njia hii ya kupumzika naam mda ambao huwa nachukua huwanga inalingana kama sina jambo la kufanya huwa na na na na kama ni kulala na lala mpaka asubui la sivyo naenda nainua vyuma kwa takriban saa moja na nusu hivi kisha narejea nyumbani baada ya kupumzika huwa nahisi mwili yangu imelegea nahisi mwili wangu umepata utulivu mwili na hua nahisi ya kwamba mimi si mzito tena naam na kwamba akili yangu imefunguka.

Kwa hakika, napenda kuongea zaidi ya kuandika. Kwa sababu gani napenda kuongea, unapozungumza, unaweza, ile ujumbe ambao unataka kupitisha, itapokelewa kwa mina vile ambavyo ungependa ipokelewe. Katika maandishi ujumbe unawezachukuliwa kwa namna ambayo haukukusudia kwa hivyo mie napenda sana sana kuongea ndipoaa ujumbe wangu ufike kadri na vile ambavyo ninavyotaka.